Ninachopenda kuhusu ushirika langu ni ushirikiano na ubunifu. Kila mtu anahimizwa kutowa mawazo yake bila kuogopa na hilo lina nifanya kazi iwe kufurahisha na inye maendeleo. Pia napenda jinsi shirika lina vyodhamini kujifunza, teknolojia na uwajibikaji. Jambo linalo saidia kukua binafsi na kikazi.

Kinachonifanya ni furahi sana ni kuhisi kuwa nina maana. Ninapoweza kusaidia mtu hata kwa kitu kidogo. Alafu, nione mawazo yangu yameleta mwanga, suluhisho au tabasamu. Hilo, hunipa furaha ya kweli. Pia, na furahi kujifunza vitu vipya, kubadilisha mawazo, na kuona jinsi kila mtu alivyo wa kipekee katika namna anavyofikiri na kuishi. Furaha yangu mara nyingi haiji kwa kelele, bali huja kimya kimya. Katika mazungumzo ya kweli nahisi ya kwamba leo nimekua bora kidogo kuliko jala.

Kuenda si kwa ratiba kali, lakini huenda mara chache kulingana na hali. Kuna nyakati huenda mara kwa mara zaidi, hasa ni napohitaji utulivu wa moyo na kujitafakari. Na kuna wakati, hujikita zaidi kuenda ibada binafsi. Kilicho muhimu kwangu si idadi ya mara, bali maana na ukaribu ninaohisi kila ninapopata nafasi ya kuunganisha imani na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa wakati wa kutazama filamu au kupumzika jioni. Ni vitafuno rahisi lakini vinafurahisha. Na vinanipa ile hisia ya kufurahia muda bila haraka. Sipendi sana zinazopitiza chumvi. Napendelea zilizo na ladha ya kawaida au kidogo tu.

Napenda mikutano yenye mwelekeo kna maana. Ile ambayo kila mtu anajua kwa nini yupo pale. Mawazo yanayoheshimiwa na maamuzi yanapatika na badala ya kuzungumza tu. Sipendi mikutano mirefu isiyo natija zaidi ya yote. Nathamini mikutano iliyo wazi na ya heshima. YEnye majadiliano ya kweli na nafasi ya kila mtu kuchangia. Iwe ni ya kazi au ya kawaida. Napenda iwe na lengo, utulivu na matokeo yanayonekana.

Hupenda upangaji ulio rahisi lakini wenye mwele keo. Kwanza, wangalia mambo ya muimu zaidi. Kisha, viagawanya katika hatua ndogo ndogo ili ya sionekane kama mzigo. Hutumia orotha au kumbukumbu ndogo kukumbusha kile kinacho paswa kufanyika. Lakini pia, wacha nafasi ya kubadilika pale hali inapoitaji. Sijifungi sana na ratiba kali na pendelea usawa zishaji kati ya nithamu na uhuru Lili nifanya kazi kwa ufanisi bila kujichosha ki akili.

Napenda kutumia muda wa kawaida lakini wamaana na familia yangu. Kukaa pamoja, tukizungumza, kucheka au kula chakula kwa pamoja. Hunipa furaa kubwa. Pia napenda kushiriki shugli ndogo kama kutazama filamu, kutembea au kusaidiana kwenye mambo ya nyumbani. Kwangu, silazima iwe shuguli kubwa kilicho muhimu ni uwepo wa ukaribu. Muda hua hunipa amani na kunikumbusha umuhimu wa kuwa na watu wanaukujua na kukubali kama vile ulivyo.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, si kwa urahisi sana. Mwanzoni, ningehisi pengo kidogo kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Lakini baada ya muda ningejikuta nikipata utulivu. Ningetumia muda huo kufikiria, kuzungumza ana kwa ana na watu kusoma au kufanya shughuli za kawaida bila usumbufu. Kwa kweli, siku bila teknolojia inaweza kuwa nafasi ya kujikumbusha maisha ya polepole, kujitaza ndani na kuthamini vitu rahisi ambavyo mara nyingi, tunavipuuzia tunapukuwa mtandaoni muda wote.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa wakati wa asubuhi baridi au baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupumzika, kuondoa uchofu kuchofu wa mwili na kueka mawazu sawa. Ni kama muda mfupi wa kujitunza na kujitunza kabla ya kuendelea na shughuli zingine.

Ninajihisi osilisho ni muhimu, lakini pia lina changamoto zake, linahitaji maandalizi na kujiamini. Hasa unapohitaji kueleza mawazo yako mbele ya watu. Wakati mwingine, linaweza kuleta presha kidogo, lakini likifanywa vizuri huwa fursa nzuri ya kushiriki maarifa, kushawishi na kuwaonyesho uelewa wa jambo fulani. Kwa ujumla, naliona wasilisho kama nafasi ya kujifunza na kukua. Kadiri unavyofanya mara nyingi, ndivyo unazidi kuzoea na kulifanya kwa uhuru zaidi.

Njia ninayopendelea ni usafiri wa umma au kutembea kwa miguu kulingana na umbali. Hii inanisidia kuwa na muda wa kutafakari au kupanga mambo mawili kwa wakati mmoja. Na pia ni rafiki wa mazingira. Mara nyingine nikihitaji haraka wa umbali mrefu naweza kutumia gari au baisikeli. Muhimu kwangu ni urahisi, usalama na kuthibiti muda.